Mimi hufanya kazi vizuri wakati wa mchana ni wakati hakuna makelele kumetulia hapa naweza kufanya kazi yangu kwa makini na utulivu bila kelele yoyote.

Mimi hupenda kufanya mambo rahisi lakini ya kufurahisha wenzangu pia. Sisi huzungumza na kubadilisha mawazo, kutembea au kupumzika kwa pamoja, na la mwisho sisi hucheka na kushirikiana, hadithi inayotufurahisha na pia kutuchangamsha.

Mi hukabiliana na vitisho vya mtandaoni kwa kutumia programu za usalama pia mi huripoti vitisho kama unatukanwa na maneno yanayotisha na au ulaghai mi huripoti kwenye jukwaa husika pia mi huweka mipaka ya mawasiliano kwa hivyo.

Napenda tabia ya uaminifu kwa wengine, awe mwenye muaminifu na mkweli hiyo huchangia uhusiano mzuri, na pia awe mkarimu, awe mwenye kusaidia na kushirikiana bila kujibakiza.

Mwandishi ninayopenda ni chinua achebe kwa hadithi za maisha na tamaduni za Afrika ni mwandishi mzuri na vitabu zake huwa za kuelimisha zaidi.